Napendelea kuwa mahali penye utulivu pasipo na kelele, mahali ambapo ninaweza nikakaa nikafikiri na kupanga mambo kwa ajili ya leo na kesho. Sipendelei vurugu, sipendelei usumbufu, napendelea mazingira ambayo ni tulivu.